Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kutamthimini kazi zilizopita na kuona ninachokihitaji kuboresha. Kisha hueka malengo yaliyo wazi na yanayopimika. Nikiyagawanya katika hatua ndogo ndogo za utekelezaji.

Ningependa kujifunza ni kiingereza kwa kiwango cha juu zaidi ili kuboresha mawasiliano ya kupata fursa nyingi zaidi za kazi na elimu. Pia ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu kinatumika katika nchi nyingi na kinaweza kunisaidia kuwasiliana kimataifa.

Mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni zinapatikana araka ni raisi kufikiwa popote na uwa na taarifa mpya kwa wakati. Hata hivyo wakati mwingine napenda kusoma gazeti kwa utulivu hasa nikitaka kuchambua habari kwa kina.

Ndio natumia teknologia ya sauti kutumia vipengele kama kutuma ujumbe wa sauti kusikiliza maelekezo ya sauti au kutumia msaidizi wa sauti pale inapoitajika teknologia ya sauti uniraisishia mawasiliano na matumizi ya vifaa asa ninapokuwa na shuguli nyingi.

Wakati wa likizo, mimi hujitahidi kujistawishi kwa kufanya mambo yanayoniongezea maarifa na afya. Huwa nasoma vitabu au makala, hujifunza ujuzi mpya mtandaoni na hufanya mazoezi ya mwili. Pia hutumia muda kutafakari malengo yangu, kupanga mipango ya baadaye, na kupumzika ili kurudi kazini nikiwa na nguvu ya motisha mpya.

Kati wa mgogoro na mtu, mimi ujaribu kwanza kutulia ili nisiwe na asira. Kisha, umsikiliza mwezangu kwa makini ili kuelewa chanzo cha tatizo. Huongea kwa utulivu na eshima. Nikieleza mtazamo wangu bila kulaumu. Lengo langu huwa ni kupata suluhisho na kudumisha uhusiano mzuri.

Njia ninayo tumia kupumzika mawazo ni kupumuwa kwa kina na kutulia kimya kwa muda. Hii unisaidia kuondoa masongamano ya mawazo na kupanga akiliangu. Kinacho nifanya nitulie ni mazingira tulifu, muziki laini au kua mahali pasipo na kelele. Ndiyo wakati mwingine nafanya meditation raisi kukaa kimya na kuzingatia pumzi zangu. Wakati mwingine na kimbia kidogo au unafanya mazoezi mepesi kama kutembea ili kusaidia mwili na akili kutulia. Kwa kawaida nachukua dakika kuminatano hadi ishi theratini kupumzika mawazo. Baada ya kupumzika na jiskia mtulivu mwenye nguvu mpya na mawazo yaliyo wazi zaidi.

Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni simu niliopewa na mtu wa karibu. Ilikuwa zawadi ya thamani kwangu kwa sababu ilikuwa inanisaidia sana katika mawasiliano na kazi za kila siku. Zaidi ya thamani yake kilichonifurahisha ni upendo na mawazo yaliyokuwa nyuma ya zawadi hii.

Penda zaidi wanyama wa kufugwa hasa mbwa na paka. Napenda wanyama hawa kwa sababu ni wa kirafiki, waaminifu na uleta furaha nyumbani. Pia, napenda wanyama kwa ujumla kwa sababu wananifundisha upendo na uwajibikaji zaidi. Napenda sana mbwa na paka.

Tumia muda na familia yangu kwa kuongea na kushirikiana mambo ya kila siku. Kula pamoja na wakati mwingine kutembea au kufanya shughuli ndogo za burudani. Muda huo hunipa furaha na amani moyoni. Na huimarisha upendo na ushirikiano kwa familia yangu. Napenda sana ku kuongea na familia yangu na kushirikiana.

Kukamilisha kazi kwa wakati na panga rati ba mapema, huweka vipa umbele na hugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo. Pia hujitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati. Kuepuka usumbufu na kufuatilia maendeleo yangu kwa mara kwa mara. Ili kuha kikisha, ninamaliza kwa muda ulio pangwa.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, uanza kwa kuyakubali kwa mtazamo chanya. Kishia ujaribu kuelewa sababu ya mabadiliko na jinzi yanavyo athiri kazini yangu. Najifunza ujuzi mpya unapoitajika, huuliza maswali na ushirikiana na wenzangu ili kuzoena haraka.

Mimi naona siri muhimu ya kampuni ni uaminifu na maadili mema ya kazi. Kampuni inapokuwa na uongozi, unaojali wafanyikazi wake, wateja na ubora wa huduma. Ujenga jina nzuri na mafanikio ya muda mrefu. Pia ni muhimu kampuni iwe na mawasiliano wazi, malengo yanayoeleweka na mipango mizuri ya kazi.

Ni, ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi ya kujifunza, hasa huitumia kuandika nyaraka, kutafuta tarifa mtandaoni, kusoma na kufanya utafiti, pia kompyuta hunisaidia kuwasiliana, kama kuandika barua pepe, kushiriki mkutano ya mtandao na kupanga kazi zangu.

Mimi ninamu uhusiano mzuri na wazazi wangu ama waze ewangu tunaheshimiana sana na kuwasiliana kwa wazi hasa katika mambo muhimu ya maisha ingawa wakati mwingine tunawezakuwa na mitazamo tofauti huihitazji kusikiliza na kuelewana ushauri wao umekuwa nguzo muhimu kwangu kwani mara nyingi unisaidia kufanya maamuzi bora.

Mimi nashughulikia muda wamwisho kwa kujitunza taratibu. Kwanza hujaribu kujipa muda wakupumua na kutulia. Hata kama ni dakika chache tu za kukaa kimya na kupumua kwa kina. Hii hunisaidia kutuliza akili na kupunguza mawazo mengi kwa wakati moja.

Ndiyo, mimi napenda kujifunza historia sana. Historia hunisaidia kuelewa tulikotoka. Sababu za mambo, kubwa jinsi yalivyo leo, na makosa au mafanikio ya waliotangulia. Kupitia historia, najifunza maadili, ujasiri, na heshima ambayo inaniwezesha, kuni ina nisaidia katika maisha ya sasa.

Mimi nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na lilikuwa tukio la kufuraisha sana ilifuraia kuwana wasanii wakitumbukiza moja kwa moja kusikia mziki wa sauti alisi ya kushiriki furaha na watu wengi walio kuwa na shauku moja mazingira yalikuwa ya nguvu watu wakicheka kuimba pamoja na kujisukia huru.

Nina shiriki katika jamii yangu kawa njia mbailimbali kulingana na nafasi na uwezo wangu. Kwanza ujitaidi kuwa raia muema kwa kuweshimu wengine kushirikiana na majirani na kusaidia pale inapuwizekana. Nikiwona watu mtu wanaitaji imsaada mudogo kama ushauri a unguvu kazi, huwa tayari kushiriki.

Ni, kinachonipa motisha kazini ni kuona kazi yangu ina maana na inaleta matokeo chanya. Ninapofanya jambo na kuiona linafaidi wengine au linachangia mafanikio lengo la pamoja. Najisikia nikiwa na nguvu ya kuendelea kujituma zaidi. Mafanikio madogo pia hunipa hamasa na kusonga mbele.

Napenda kufuatilia timu kadhaa za michezo, lakini timu ya mpira wa mguu, ndiyo ninaifuatilia zaidi. Nimeivutia, nimeivutiwa na timu hiyo kwa sababu ya historia yake. Vitendo vyao uchezaji na ushirikiano wa wachezaji. Kila Kila wanapocheza. Hu Ujitahidi, kufuatilia matokeo na wakati mwengine kuangalia mechi zao moja kwa moja.

Mimi uzoifu nilowai upata wa kushangaza sana ni wakati nilikujikuta nikifanikiwa kufanya jambo nililodhani siwezi kabisa. Kulikwa na kipindi nilikwa na hofu na mashaka mengi. Nikihisi sina uwezo wakamilisha jukumu flani. Lakini kwa kujipa moyo, kujipanga taratibu, na kutoacha, niluweza kulimaliza vizuri kuliko, nilivyotarajia.

Ndiyo, mimi napenda sanaa ya aina mbalimbali, lakini sana ya kuchora, na uchoraji uchoraji wa picha, ndiyo inayonivutia zaidi. Napenda sana hii kwa sababu huonesha hisia. Mawazo na ujumbe bila kutumia maneno mengi. Mchora mmoja anaweza kueleza furaha, huzuni au matumaini.

Mimi napendelea kusoma zaidi kwa sababu kusoma unipanua mawazo na kunipa maarifa mapya kila siku. Kupitia kusoma na jifunza uzoefu na watu wengine. Historia, tamaduni, na njia tofautiza kufikiria. Pia kusoma unisaidia kupumzika na kujitafakari. Asa ninapopatana namuda wa kuwa pekeyangu.

Ndiyo, napenda sana kutembia msituni. Kutembia msituni unipa ufumilifu wakili na ewa safi. Unifanya nijisikie karibu zaidi na maumbili. Napenda kusikiza sauti zandege, upepu kipita kwenyimiti na kuwana rangi za kijani. Zinazotuliza macho yangu. Napenda.

Ni napendelea kuwahi kuliko kuchelewa. Huona kuwai ni ishara ya nidhamu, heshima kwa muda na wengine na uajibikaji. Ninapowai na jisikia nikiwa na utulivu zaidi ya nafasi na kujipa kabla ya shuguli kuanza. Ingawa wakati mwingine mambo ya sio tarajiwa ya naweza kutukia hujitaidi kufika mapema.

Mimi nimewahi kusafiri kuenda mahali pazuri sana. Moja ya maeneo niliyoyapenda zaidi nipwani kwa sababu ya uzuri wabahari, mchanga mweupe na upepo mwanana. Mahanthari yake hunipa utulivu waakili na kunifanya nijisikie nimetulia na mwenye furaha sana.

Mimi, zana ya digitali ninayotumia kila siku ni simu janja. Huitumia kuwasiliana na watu wangu kupitia simu. Ujumbe na mitandao ya kijamii. Pia hunisaidia kupata taarifa muhimu, kusoma habari na kujifunza na kupanga shughuli zangu za kila siku.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kushukuru na kuthamini kila mshiriki. Huona ni muhimu kuwapongeza wote kwa bidii yao. Iwe ni kwa maneno mazuri, shukrani, na wazi au kuwatambua hadharani. Hii huongeza moyo wa pamoja na kuwafanya wajisikie wa thamani.

Mimi napenda upepo wa kawaida kuliko esi upepo unifanya nijisikie uhuru na asili ya mtulivu zaidi pia unisaidi ya kufurai mazingira bila baridi kali hata ivyo wakati wa joto kali sana AC huwa msaada mukubo kwa sawabu unipoza raka no kunufanya nijisikia vizuri.

Penda mazingira ya kazi ya liyo na utulivu, eshima na ushiriki yano, na penda maali ya mbapu watu wana eshimiana, wana salimiana, wazi na kila jambo anathaminiwa mchango owa mwinzake. Mazingira kama ayo, munifanya nijisiki salama na hurukutwa mawazo yangu.

Mimi nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule. Asa zile za urafiki wa kushirikiana na wenzangu, tulikuwa tukicheka pamoja kusaidiyama na masomoni na kushiriki michezo au shugli za ziyada. Urafiki wa shule ulikuwa wadhati na wenye furaha na wakipeke zaidi.

Ndiyo, napenda sana kuichezangoma. Kuchezangoma unifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Na ninjia nzuri ya kutoa hisia na kuondoa msongamano wa mawazo. Napenda asangoma zenye midundo ya asili au mziki unayonifanya nisonge bila kujilazimisha sana.

Mimi kipaumbele changu kazini kwenye mawasiliyano ni uwazi na heshima napenda mawasiliyano yaliowazi ya ukweli na yenye lengo ili kila mtu aelewe kinachotarajiwa na majukumu yake mawasiliyano mazuri usaidia kwepukana mkanganyiko na makosa kazini.

Mimi sina upendeleo mkubwa wakuzungumza kuhusu siyasa lakini naweza kuizungumuzia kwa kiwango cha kuelewa napenda mazungumuzo ya siyasa ya sio na heshima ya kujifunza na ya kubadilisha mawazo si ya kubishana a chuki.

Mimi sherehe ninaio ipenda zaidi ni sherehe za kifamilia asa arusi au sherehe za kuzaliwa. Napenda sherehi izi kwa sababu waleta watu pamoja kunafuraha vicheko na upendo wa ukweli. Ninafasi ya kushiriki nyakati za muhimu na watu ina wajali.

Huenda mahali pa ibada mara moja hadi mbili kwa wiki. Mara nyingi huenda mwishoni mwa wiki kwa sababu ndipo ninapopata muda wa kutulia na kujikita vizuri katika ibada. Wakati mwingine kama kuna shuguli maalumu au hitaji la kiroho naweza kuenda zaidi ya mara hizo.

Ni napokuwa na furaha ujifuraisha kwa kuisherekea kwanjia raisi, hucheka, husikiliza muziki ni na upenda, au kushiriki furaha yangu na watu wakaribu kama familia na marafiki. Kushiriki furaha hunifanya nijisikie mwenye furaha zaidi na kuthamani wakati huo.

Mimi kinacho nifanya nafurahi sana nikiona amani na maendeleo kwangu na kwa wengine. Ninapo fanikiwa kufanya jambo dogo au kubwa na kulona matokeo mazuri. Najisukia furaha ya kweli, pia unifuraiisha kuona watu ninao wajali wakiwa na afya. Tabasamu na matumaini.

Mimi ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni, ajidhamini na asiogope kujifunza. Maisha hayana njia moja saa hii kwa kila mtu. Hivyo ni muhimu kusikiliza moja wako. Kufanya bidii, na kuwa na subira kwa mambo yanapokwenda pole pole.